La hasha, sijui kupiga chombo chochote cha mziki Natumai wakati nita jifunza kupiga chombo hata moja ya mziki kama vile gitaa Nili isema wakati ule mwingine kinumbi ama hata tarumbeta ama kupiga chombo kama gitaa ni ngetamani sana kujua.

Huwa natoa sadaka na wakati mwingine inategemea inaeza kuwa michango ya kirafiki ya kifamilia au michango ya kuwasaidia wale ninaowajua. Wale wako karibu nami ama wale wako na uhusiano na mimi michango ni wakati mwingine lakini sadaka huwa sana sana.

La hasha ni ngumu sana kuishi bila teknolojia. Kwa siku moja ni ngumu sana. Naweza lakini itakuwa vingumu labda nikuwe na shughuli maalum ambaye nafanya. Kama vile ujenzi, ama vile kusafisha mahali. Apo ndipo naeza kosa kutumia teknolojia. Lakini vitu vingi vinahitaji teknolojia sana.

Timu ya kiragbi ambayo naijua sana ni timu ya All Blacks ama timu ya New Zealand ya kiragbi Lakini sijui timu yote ya kiragbi ambaye inachezea nchi Amerika. Ninapenda sana timu ya kiragbi ya All Blacks kwa sababu wako na nguvu na pia wako na mbio sana. Wakati mwingine pia na inanikumbusha timu yetu ya nyumbani ya Kenya ambayo wanaitwa shujaa wale wana ushujaa kamili.

Mazoea ambayo nimejifundisha sana na naipenda sana ni mazoea ya kuzungumza na kuongea na watu ambao napatana nao. Mara nyingi huwa nikipatana na mtu mpya, huwa lazima nimuongeleshe, nimjulie hali ili kuendeleza mahusiano kati ya binadamu na binadamu. Mazoea hayo yamenipendeza sana sana.

Sera ambayo naona ni bora kwa kampuni kutimiza ni usalama wa wafanyikazi wao. Usalama wa wafanyikazi wa kampuni ni nzuri sana kwa sababu kampuni hiyo inaonyesha kuwa inatilia maanani wale wamba wanaifanyia kazi na pia wale watakao kuja miaka ya mbele kufanyia kazi. Usalama wa wafanyikazi ni jambo la muhimu sana kwangu.

Uzoefu ambao umenifundisha zaidi kazini ni kujitolea na pia kuhakikisha kufuata masharti. Masharti ya kazi ni muhimu sana kwani unapojua kufuata masharti ya kazi na kazi inaweza kuwa rahisi na inaweza kuwa bora kwako.

Naam, napenda kusoma maoni mtandaoni ili inipe taswira. Kama ni kitu ambacho nataka kuinunua, ama ni jambo ambalo ninafuatilizia kwa sana, napenda kusoma maoni. Kwa sababu maoni ambayo imetokea ama imepeanwa, inaweza kunisaidia au kunipa wazo lingine kuhusu jambo hilo.

Inategemea ni muda wa mwisho wa nini lakini kama ni kazini muda wa mwisho huwa na shughulikia kwa kujipanga au kujitarisha kwa siku ambayo inafuata. La sivyo kama ni shughuli ya mwisho ya kinyumbani labda nihakikishe usafi wa nyumba alafu pia usafi wa maeneo ambao naiacha.

Kushirikiana na timu na hakikisha kuwa nimefanya upande wangu. Kama timu imenipa shughuli, hau nafasi ya kufanya jambo fulani na fanya jambo hilo kwa ubora na kwa kufanya kwa ukamilifu. Hivyo timu inaweza pata nafasi ya kunujumuisha wakati mwngine inapo kuwa inhitajika. Nikikosa kufanya ti jinsi timu inavyotaka wakati mwngine inakuwa ngumu kwangu kuhusishwa kwa timu hiyo.

Matumizi ya plastiki inabidi iendelea kupunguzwa kwa sababu wakati mwingine plastiki inaleta madhara makubwa sana kwa mazingira yetu. Miongoni mwa vitu ambavyo na vifanya ili kupunguza madhara haya na leto na plastiki ni kuhakikisha kuamba plastiki nimieka mahali inaweza tumika baadae na pia tuneza sema na itumia kwa vitu vingine. Nikisha amalizia bidhaa za plastiki ya nawezatumia kwa vitu vingine na pia kupunguza vitu vya plastiki ambazo na zitumia.

Ndiyo napenda kula samaki sana kwanza wakati nimeivua alafu pia niweze kuja kuiweka kwenye mafuta, kuikaanga na pia kupitisha kueka rojo rojo tofauti tofauti. Napenda sana kuila samaki. Samaki miungoni mwa vyakula ambavyo vina nipendeza sana.

Kabla ya kulala huwa nasoma kitabu kidogo au kusoma gazeti ya kitambo ili kujikumbusha mambo yaliyojiri kitambo ama muda uliopita ambao si mbali sana. Hua nasoma kitabu kidogo au napitia gazeti.

Kiongozi mzuri anafaa kuwa nasifa ya uadilifu, anafaa kufuata mambo ambayo amesema ama kutekeleza yale ahadi aliyo watolea watu wake ama waliom pigia kura. Kiongozi yoyote anafaa kuwa mwadilifu na mwenye maono mema kwa wananchi wake ama wapigaji kura wake.

Kazi ya ushirikiano na wengine inafaa kuwa na mgawanyo wa kazi ama kwa kizungu tunaita the division of labor. Hio tunangawanya kazi kulingana na uwezo na nguvu ya mtu ama vile mtu anavyo jiendesha Kwa mwingine kwake inaweza kuwa rahisi kuandika haraka Kwa mwingine inaweza kuwa rahisi kuchora kwa urahisi na kadhalika.

Napenda kutembea kando ya ufuoni wa bahari ama mahali ambapo kuna msitu na kuna hewa safi. Kutembea ufuoni wa bahari unajihisi kama shida ama fikira zote zime kutoka akilini. Pia ukitembea mahali penye hewa safi mtu unajihisi mwepesi na mwenye afya njema.

Napenda kula ugali wali ni wakati mwingine labda wakati wa mchana, lakini ugali naipendelea kwa sababu inaweza kushika tumbo na unajihisi umeshiba. Wali wakati mungine baada ya muda mfupi, unajihisi umepata njaa tena. Sasa napenda sana kula ugali.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni kupata shahada. Wakati nilipata shahada nilijua ama niliamini kuwa chochote ambacho unaweza unaeza tamani ukiweka akili yako yote bila kusitasita utaweza kupata. Toka siku hiyo nimejua kwamba chochote kinawezekana.

Video ambao huwa natazama ni kwa mtandao wa X ambao kwa wengine wanaita mtandao wa Twitter wakati mwingine pia naweza kutazama video chache kwa mtandao wa Facebook ambapo napata video kwa simu aina ya Reels.

Mradi mpya wakazi unataka utafiti kwanza. Kwanza mpya mpia bila utafiti ni kama kuanza, ukijua, utaweza kukosa kufaulu. Mradi mpya inapaswa kuanzwa na utafiti, baad utafiti, uchunguzi zaidi na pia uweza kuwa na fedha au rasilmali ya kuwezesha mradi huo iweze kutimia.

Rangi inayonipendeza ni rangi ya bluu. Rangi hiyo inaonyesha mengi kwa sababu kwa mfano kama maji ya bahari. Kwangu huwa naiona inanikalia rangi ya bluu. Pia ukiona dunia inavyochorwa kwa vitabu ama mahali pengi ni kwamba dunia inaonekana kuwa imezingirwa na bluu ya maji. Hiyo huwa inanipendeza. Pia kuonyesha bluu ni kwamba mitandao mingi inatumia rangi hiyo ya bluu.

Ndio napenda sana kuona nyota na wakati mwingi nimeona nyota aina ya shooting star. Huwa inanipendeza sana nikiiona alafu napata ile furaha. Na pia kuona dhurea, dhurea tofauti tofauti, dhurea hii ile upande ile ya Orion, dhurea ile ingine ya usameja na dhurea ile ingine ya usamaina. Inanipendeza sana.

Nishawai safiri mahali pazuri ni kuelekea Mombasa. Wakati huo tulienda kwa bichi ama wanaita ufuoni mwa bahari. Mahali hiyo inapendeza na palikua pasafi. Hapakuwa na watu wengi sana ilhali ungeweza kucheza na changarawe. Ama mchanga ya baharini. Ilikuwa furaha yangu kuu sana.

Chumba changu cha kulala ni cha wastani ntasema, si ndogo si kubwa. Ilhali ina dirisha moja, ndogo ambao huwa wakati mwingine ninaeza kuchungulia na kuwaona ndege ama nyuni tafauti tafauti wakirukaruka katika miti ambayo iko karibu na mahali huwa na lala.

Huwa napenda nikipata marafiki wapya nawaongelesha na pia tunatafuta mahali ambapo tunaeza kula ambapo nimejua kuwa marafiki wengi ama watu wengi wanapenda mazungumzo ikija wakati watu wanakula. Chakula ni jambo la kwanza ambalo linaleta marafiki karibu. Ndivyo huwa nafanya ni kwamba natafuta mahali ambapo tunaeza kula au na wapikia chakula kipya ambacho watakacho kipenda.

La hasha. Sijawaifanya mchezo ama jambo ambalo linaitwa yoga. Yoga huwa naiona tu kwa mitandao na huwa inanikalia ni jambo la ufasaha ama jambo ambalo linaweza nifurahisha. Miaka ya mbeleni labda. Nitakuja nifanye jambo hilo la yoga.

Huwa nafua nguo mara moja kwa wiki. Inategemea ni nguo aina gani. Nguo zile nyepesi ama ndogo huwa naeza fua mara tatu kwa wiki. Lakini nguo zote huwa naweza fua mara moja kwa wiki. Wikendi sana sana. Ili niweze kufanya kazi hiyo na kuimalizana nayo.

Ndiyo, napenda sana kuendesha baiskeli. Ilhali, mimi si bora kwa kuiendesha baiskeli. Sijui sana kuendesha baiskeli vizuri. Ndiyo maana marafiki zangu huwa wanajaribu kunieleza jinsi ya kuwa bora kuendesha baiskeli. Lakini kuendesha baiskeli, inakuwaga vizuri sana.

Kula nje ya nyumbani ni nadra sana kwa sababu mara mingi napenda kujipikia. Sababu chakula ambacho nakipika kwa nyumba yangu nahisi kuwa inanifaa zaidi kuliko kula nje ya nyumba, napenda sana chakula ambacho nimejipikia kushinda chakula ambacho nakula nje. Ilhali chakula ya nje inaweza kuwa tamu pia, lakini sana sana napenda kukula chumbani ama nyumbani.

Hua nauliza maswali ili nipate majibu tofauti tofauti ambayo yanaweza kunifanya niendeleze uzalishaji wangu, hiyo ni kazini ama pia nikipika tuseme kwa mfano, naweza pika alafu nimuulize mtu chakula hiki kina kasoro gani na gani?. Naweza kuzalisha ubora wangu ama kuzidi kuwa bora kivipi?

Wakati wa likizo, huwa najistawisha kwa kusoma vitabu vipya. Sababu vitabu vipya vina nipa mawazo mapya. Hivyo basi naendelea kuongeza uzalishaji wangu na kuongeza ubora wangu. Na hivyo pia na soma changamoto na kujua jinsi ya kuvihepa ama kuvikwepa changamoto moja au lileli.

Jambo ambalo huwa inanichekesha sana ni hadithi ya abunwasi. Niki mkumbuka abunwasi ambae wakati mwingi uwalikua nafanya vitu kinyume na jinsi tunavyo jua mambo ya nafanyika. Kwa mfano wakati ya alikata mti, amekalia upande mwingine wa mti. Ambao ukikatua utamuangusha vitu kama hivyo uwa vinanichekesha sana.

Siku ya kuzaliwa yangu huwa na ichukua kama siku ya kawaida Mara mingi sana siku ya kuzaliwa kwangu nafanya mambo ya kawaida, labda tu dakika kidogo ama muda fu mfupi na weza jipea nafasi niende niile chakula kipya ama chakula kigeni ambacho sijawai kula na kurudi kuendelea na shughuli zangu za kawaida.

Nina ndege aina ya kuku ambaye ninamfuga nyumbani. Mara nyingi huwa ananipa mayai na pia namlea ili aweze kupata vifaranga kwa wingi. Anapopata vifaranga pia napata nyama. Na ndege huyo pia wakati mwingine sana anani mamsha labda usiku wa manane.

Mara kadhaa wa kadhaa, ninapokuwa na furaha nyumbani, huwa nasikiza mziki au huwa narukaruka au huwa nafanya kujikumbusha kwa kusimama mbele ya kio changu na kujipa kumbukumbu ya hali halisi ama mambo yanavyoendelea. Hivyo huwa inanifurahisha sana.

Nyama ya mbuzi huwa miongoni mwa nyama tamu shana. Ya ngombe huwa naipenda lakini sii sana kushinda ya mbuzi. Ya mbuzi napenda ladha yake na jinsi ilivyo na rojo rojo yenye utamu flani ambao umekithiri. Na huwa napenda nyama ya mbuzi kushinda ile ingine yote.

Uwa nahifadhi data kwa simu au kwa memory card. Maramingi pia uwa nahifadhi data yangu kwa cloud ama wanaita angani katika mtandao. Njia hiyo ni bora kwa sababu inaeza chukua na fasi kubwa sana na iko angani na utaweza pata data yako wakati wote unawapohitaji.

Nikiwa kazini wakati wa mapumziko naweza chukua nafasi hiyo kuenda kucheza piko boli ambaye naipenda ama kuboresha uwezekano wangu wa kujua mambo mapya kama vile kucheza kifaa kipya ama kujifunza jambo jipia kama vile kusoma kwa kitabu kipya ambacho sijasoma. Hivyo naweza kutumia mapumzika yangu vema.

Asubuhi hii ya leo niliamka kama nimechelewa kidogo, subabu nililala nikifanya shughuli kadha wa kadha, nikachelewa. Pia baada hiyo nikaamka nikapika kiamshakinywa, nikala kiamshakinywa, halafu nikashugulikia mambo yangu ya kibinafsi kusafisha mandhari ambayo ninatumia.

Maramingi pesa huwa inahifadhiwa kwa njia ya simu ama njia ya rununu kwa sababu maramingi unatumia njia ya mpesa au unatumia njia ya mobile bank kwa kimombo. Ile basi tunasema ni njia kuu sana ambayo uwa natumia kuhifadhi fedha yangu.

Napendelea kuvaa suruali kwa sababu moja labda ina athiriwa na jinsi yangu na pia jambo lingine ni kuwa urefu wangu pia nahitaji suruali, na pia baridi kujikinga na baridi inaweza valiwa sana suruali kwa sababu sketi naona ni kama utapata baridi kwa wingi.

Napenda viatu aina ya loafers, viatu aina ya loafers huwa inanifurahisha kwa sababu ni rahisi kuivaa na pia ni rahisi kuilinda ama kuitunza viatu hii pia inaweza kuvaliwa kwa wakati tofauti tofauti ama shughuli tofauti tofauti, shughuli rasmi na pia shughuli ya kibinafsi.

Faragha yangu katika mtandao huwa nailinda kwa kuhakikisha kuwa siusishiki sana kujibu au kuongea mambo mingi katika mtandao Kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo vinaharibu faragha ya mtu mtandaoni ni kuongea mtandao watu watazidi kukuchunguza na kujaribu kujua wewe ni nani?

Hekima ambaye nimejifunza katika maisha hii ni kuwa unapaswa kujua jinsi ya kukaa na wenzako, unapaswa kujua jinsi ya kuishi na watu, unapaswa kujua jinsi ya kufurahi na waonaofurai, na kucheka na wanaocheka, na kulia na wanaolia.

Napenda kusoma vitabu vya kubuni kwa sababu maramingi vitabu vya kubuni vina mawazo ama vina mafikira geni na mafikira hayo ya naweza kufanya akili yako kufikiria juu ya mambo mengi ambayo ya naweza tokea ama yanaoweza tokea.

La hasha sijawai nunua tikiti la Tukio kwa sababu tikiti la Tukio ambalo naweza sema ni nadra sana kupata Tukio ama mahali ambapo naweza kutizama sinema ama Tukio. Tikiti hiyo ni nadra sana labda kuona mpira ama voliboli lakini maramingi ya haina mahali pa kuuza tiketi.

Rangi ambayo naipenda zaidi ni rangi ya bluu na mara mingi huwa naiona kwa bahari au mito. Rangi hiyo huwa pia inaonyesha utulivu na unaweza kusaidia mtu kufikiria mambo zaidi. Pia huwa naona mitandao mingi sana inapenda kutumia rangi ya bluu.

Mazingira huwa nailinda kwa kutupa taka mahali inavyopaswa kutupwa na pia kutumia ama kujaribu kutumia plastiki chache sana. Pia mazingira kuimiza wenzangu ama watu ambao nawajua kujaribu kulinda mazingira. Kwa hivo mazingira yetu ni ya muhimu sana kwetu.

Nashiriki katika mahojiano ya jamii ambapo wanajamii wanapo ita mkutano ambao una shirikisha wanajamii kuhusu mambo yanao wahusu ama mambo yanao waathiri wanajamii wanahusika kwa sababu bila kuhusika na kushirikisha wanajamii kwa mambo ya kijamii, jamii itapotokwa.

Lahasha siishi mahali nilipozaliwa kwa sababu ya shuguli ya kikazi na shuguli zingine nyingi Pia mahali nilipozaliwa kuna baridi kwa wingi na huwa nahitaji mahali kuna joto kiasi kwa sababu ya homa na pia kujilinda kiafya.

Tabia ya uadilifu na uaminifu, mtu anaye aminika ama mtu ambaye nasema jambo atakalo litenda ama kueleza kitu kwa ukweli bila kusitau bila udanganyifu napenda sana uaminifu. Kwa sababu mtu anaye aminika pia unoeza usiana nayeye kwa zaidi ya miaka mingi sana.

Habari huu anasoma mtandaoni kwa mtandao wa X ambapo kuna shirika tofauti tofauti ya kihabari ya wanahabari ya ama ya kupitisha habari na pia napata hadithi nyingi kupitia shirika pia makaunti tafauti tafauti ya wanahabari ambao wanhausika katika mtandao au mtandaoni humo.

Kusubiri kwenye mstari unaweza kuwa ni jambo bora kwa kukuwatu, wanaweza juana na pia mnaweza ongea katika hadithi ama kuhusika kujuana. Lakini wakati mwingine kusubiri sana kwa mstari, uwe inachokesha na uwe saa zingine inafanya mtu ahisi amekandamizwa au amefinywa.

Ndiyo, ndiyo kura kupiga ni ya muhimu sana kwa sababu hivyo ndivyo watu wanachagua viongozi wao na pia wanachagua miaka ya mbeleni. Na hivyo ndivyo mtu anafanya sauti yake iweeze kusikizwa ama kusikika katika hali kuu ama kwa njia kuu sababu moja na lingine na kura ingine na inaleta utofauti.

Jinsi navyoshiriki siku ya kuzaliwa kwaangu ni kuhusisha familia. Familia wanaweza niandikia ujumbe ambao unaweza kunifuraisha pia. Wanaweza kueka picha au maandishi katika mtandao ambao unaeleza mambo yangu ama kujikumbusha. Jinsi nilivyokuwa nikiwa mdogo. Mambo hayo huwa yananipendeza kwa sababu inanipa taswira. Mambo ilivyo badilika.

Motisha ambayo wanapata kazini ni kuwa wakati ubora wangu utaweza saidia kazi yangu kuwa rahisi, pia inakuwa vyema. Kwangu ni kurahisisha hali kazini. Kwa sababu wakati ngumu kazini unatokea, pia mimi naweza kuchoka sana na kuhisi vibaya na kukasirika kwa muda mrefu. Wakati mambo yanaenda taratibu na hayo mambo yanaweza kuwa taratibu pandewangu.

Mara mingi nimejaribu kuchunguza vipawa ambavyo ninavyo lakini mara mingi nimekosa kujua kwa sababu kipawa wakati mwingine inakuwa jambo ambalo limejificha na linahitaji uchunguzi na kuzidi kufanya mambo mengi tofauti tofauti ili kutambua kipaji au kipawa unacho.

Na mchezo ya ubao huwa inapendeza kwanza ukiwa na kikundi yao mukiwa katika kikundi kubwa. Mkicheza mchezo ya ubao inawafaidi ama inawafanya mzidi kufanya vitu kama timu na pia unueleza jua nguvu ama jinsi mtu wanavyo fanya mambo yake kulingana na mchezo ya ubao.

Zawadi nzuri ambayo nilipokea ni zawadi ya t-shirti. T-shirti hiyo ninaipenda kwa sababu yana maandishi ambayo inanipendeza na kwamba inanipa motisha. Zawadi hiyo pia nilipata wakati unaofaa kwa sababu wakati huo na maandishi ambayo yanahusiana na t-shirti hiyo inaendana moja kwa moja na mawazo ambayo nilikuwa nayo wakati huo.

Umeme unapokatika mara mingi unajipata kwa giza au unajipata unahisi hauna chochote cha kufanya. Mara nyingi kama kuna mwangaza nje naweza toka nje nitembee kidogo au pia naweza soma kitabu wakati huu ama wakati mwangaza unapopotea nawasha mishumaa ili kupata mwangaza katika nyumba.

Utaratibu wangu wa kila subuhi unategemea wakati mwingine na amka napika kawa au kiamshakinywa alafu kinachofuata ninaoga wakati huo ambao kiamshakinyo kinadelea kupikika katika chungu alafu kinachofuata baada hiyo na jiweka tayari ili nielekee kazi au na jiweka tayari kwa siku mbele yangu.

Napenda hali ya wastani wakati mwingine baridi kupindukia inaweza kukuadhiri pa kubwa kwa sababu ya homa hali pia utahisi kuchoka ama uchovu wakati kuna jua jingi ama joto jingi napenda hali ya wastani ambapo unahisi si baridi si joto.

Ndiyo wakati nilikuwa shule ya pili tulienda tukashindana katika tamasha la muziki kushindana Lakini wakati nimekuwa mtu mkubwa sijaweza kuenda kuudhuria tamasha lingine la muziki Labda kama ni tamasha ambaye na iona tu katika mitandao au kuisikia katika runinga au redio.

La hasha gitaa na piano ni miongoni mwa vyombo ama ala ya muziki ambayo huwa natamani sana kuijua kuipiga kwa sababu huwa inaweza kunipendeza sana wakati na imba na pigi gitaa naweza furahikia sana sababu inaweza nifanya nijihisi bora kwa uwimbaji wangu.

Jukumu ambalo ninalipenda kazini ni jukumu la kukagua au kukadiria jinsi watu wanavyofuata sheria na masharti ya kazi Kwa sababu wakati watu wanafuata sheria na masharti kazi ni kazi inakuwa raisi na kazi inakuwa vizuri inaenda sambamba.

Sinema sijawahi kwenda ningetamani sana. Miaka ya mbelini nije niende kuenda kuona sinema. Huwa naiona ni kama ni jambo la kufurahisha sana na jambo la kuchekesha kuwa labda ni sinema ya kichekesho ama sinema ya kufurahisha.

Napenda kuamka na jua kwa sababu wakati naamka na jua naona jua ambapo inachomoza na mandhari inapendeza Wakati jua inachomoza pia mambo yanakaa mapia ambayo yanaweza kuja mengi mazuri yanakuja kupitia kuchomoza kwa jua.

Ndiyo mara kwa mara huwa nasoma ni gazeti ya kitambo kwa sababu maramingi gazeti ambayo inaweza patikana kwa urahisi ni gazeti ya kitambo na pia be yake ni ya chini kidogo. Gazeti ya hivi majuzi wakati mwingine bei yake huwa iko juu. So huwa nangonja wakati nafasi inajipa ya kutafuta gazeti ya kitambo kidogo.

Chumba ambacho ninakipenda nyumbani ni sebuleni. Kwa sababu sebuleni pale kuna runinga. Pia kuna nafasi ya vitu ambavyo. Sebuleni unaweza angalia kama vile kuna picha. Kuna pia unaeza pata chakula au unaeza pata chakula kwa urahisi kwa sababu inakaribiana na jikoni Sebuleni ni mahali ambapo huwa inanipendeza pia kuna kochi kuna viti ambavyo vinafurahisha macho na pia kuikalia na kuhisi jinsi ilivyo.

Ndiyo nimewahi tembelea ziwa tofauti tofauti. Miongoni mwa ziwa hiyo ni ziwa Victoria ambaye ni miongoni mwa ziwa kubwa duniani ambaye ni ziwa kubwa sana Afrika. Ziwa hiyo ina mandhari ya kupendeza na pia unoeza wasalimia na kuwajulia hali wavuvia ambao wanakaa karibu na ziwa hiyo au wanaenda kuvuwa samaki.

Natumia wi-fi lakini wakati mwingine data ya simu ndiyo inaeweza kupatikana kwa rahisi na ambaye naeza tumika kwa rahisi Wi-fi ni kwa sababu nikiwa karibu na mji natumia wi-fi lakini nikiwa kijijini mara nyingi data ya simu ndiyo huwa natumia sana sana.

Ndiyo napenda maua, maua huwa inapendeza huwa inaongeza urembo wa mahali. Pia maua huwa inakufanya unajihisi mahali kuna afya ama kuna rutuba Pia maua huwa inafanya mahali irembeke. Pia maua ya waridi huwa inanukia vizuri sana.